Kusema kuwa ili mafunzo kazini ni nguzo muhimu sana ya maendeleo ya mfanyi kazi na mafanikio ya taasisi ye yote. Dunia ya kazi ubadilika kila wakati kutokana na teknolojia, binu mpya za utendaji na maitaji mapya ya wateja. Kwa sababu hiyo kupata mafunzo kazini sia nasa bali ni itaji la msingi. Mafunzo ya kwanza ni mafunzo ya kuboresha ujuzi wa kitaaluma. Haya mafunzo huwa ya na usisha matumizi bora ya zana za kazi, mbinu mpya za utendaji, teknolojia mpya zinazo usiana ya sekta usika. Kwa mfano ikiwa ni kazi ya ofisi, ningependa mafunzo ya programu za kumpyuta, mifumo ya kisasa ya kuifadhi taarifa na uchanganuzi wa data. Hii itasaidia pakubwa kwa sababu inasaidia mtu kupunguza makosa na atoe matokeo bora kila wakati. Mafunzo ya mawasiliano. Mafunzo ya mawasiliano ni muimu sana kazi. Kwa sababu ya nakuelimisha jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na wakubwa, njia bora ya kushirikiana na wenzangu na mawasiliano bora na wateja au wadau. Mawasilia no mazuri upunguza migogoro, uimarisha kazi ya timu na uongeza eshima kazini. Mafunzo haya unisaidia kujieleza kwa ujasiri, kusikiliza kwa makini na kuelewa mitazamo ya wengine. Pia mafunzo ya uongozi. Hata kama sikiongozi kwa sasa ningependa kupata mafunzo ya uongozi. Mafunzo haya unijenga kwa ajili ya majukumu ya badaye kuongoza timu kwa busara na kufanya maamuzi sahihi. Mafunzo ya uongozi unifundisha uwajibikaji na mna ya kutatua migogoro heshima kwa wengine na jinsi ya kuamasisha wengine. Hii unifanya niwe mfanya kazi mwenye maono ya mbali. Pia mafunzo ya usimamizi kwa muda wakazi. Ningependa kupata mafunzo ya kupanga muda wakazi kwa sababu kazi nyingi huja kwa wakati mmoja. Mafunzo haya unisaidia kupanga vipa umbele, kupunguza msungo wa mawazo, kukamilisha kazi kwa wakati. Kupitia mafunzo haya, mimi huwa najifunza kutumia ratiba, orodha za kazi na mbinu za kuongeza uzalisha aji kazini. Pia mafunzo ya utatuzi wa matatizo. Kazini changamoto utokea mara kwa mara, siku baada ya nyingine. Mafunzo ya kutatua matatizo unifundisha ya kwamba, tatizo likitokea unafaa kufikiri kwa kina, nafaa kuchambua hali kabla ya kuchukua hatua, na pia nafaa kutafuta suluhu la kudumu. Mafunzo haya unifanya niwe mtu wa suluhisho badala ya mtu wa malalamishi kila wakati, hili jambo uongeza dhamani sana kazini. Pia nafaa kuwana mafunzo ya kazi ya timu. Hakuna kazi inayofanikiwa bila ushirikiano. Ningependa kupata mafunzo ya kufanya kazi na watu watabia tofauti, kuheshimu maoni ya wengine, pia kuchangia mawazo kwa ufanisi. Mafunzo haya uimarisha mshikamano kazi ni na uongeza tijaya pamoja. Pia mafunzo ya maadili ya kazi. Mafunzo ya maadili ya kazi ni muhimu sana. Ningependa kujifunza zaidi kuhusu uwajibikaji, nidhamu kazini, heshima kwa taratibu za kazi na uwadilifu. Maadili mazuri unijengea sifa nzuri kazini na unifanya niaminike. Pia mafunzo ya afya ya akili na usimamizi wa msongo wa mawazo. Kazi nyingi zinakuti msongo wa mawazo, kuboresha ustawi wa kihisia na pia kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. mFanyi kazi mwenye afya njema ya akili ufanya kazi kufanisi zaidi. Pia mafunzo ya usalama kazini. niNgependa ni jifunze, haya mafunzo ya usalama wa binafsi, kinga, dhidi ya ajali na utuzaji wa vifaa vya kazi. Mafunzo haya ulinda maisha na upunguza asara kazini. Pia atari za mafunzo kazini kwa maendeleo kazi. Kupata mafunzo kuna nisaidia kuongeza ujuzi na maarifa, kujiamini kazini, kupandishwa cheo na kuwa tayari kwa majukumu mapya. Kwa upande wataasisi, mfanya kazi ya liye pata mafunzo, ufanya kazi kwa ufanisi, upunguza makosa na uongeza ubora wa uduma. Kwa ujumla, ni vizuri mtu, kila mtu ambaye ameajiriwa mahali apate mafunzo mbali mbali, yanayolenga ujuzi wa kita aluma, mawasiliano uongozi na usimamizi, ili kazi iwe ikienda vizuri bila itilafi ya yote.

Jua kwa kweli ni chanzo muhimu cha uhai duniani, hutupatia mwanga joto na husaidia mwili kutengeneza vitamini. Hata hivyo jua kali likizidi linaweza kuwa hatari kwa afya ya binadamu. Mianzi mikali ya jua inaweza kusababisha matatizo ya ngozi, macho, upungufu wa maji mwilini, uchovu na hata magonjwa makubwa ya muda mrefu. Kwa sababu hiyo kujikinga jua ni jambo la msingi. Kwanza kabisa, hata kabla ya kujikinga mimi hupata kuelewa hatari za jua. Hatua ya kwanza ya kujikinga na juua kali ni kuelewa madhara yake. Jua kali linaweza kusababisha uchovu mkali, kupungua kwa maji mwilini, maumivu ya kichwa na kizunguzungu, kuongezeka kwa hatari ya saratani ya ngozi, na ngozi kukauka na kuzeeka mapema. Kwa hivyo, ukishaelewa haya, mimi huwa nachukua tahadhari mapema badala ya kusubiri madhara yajitokeze. Pia mimi hunywa maji ya kutosha. Njia kuu ninayo tumia kujikinga na hatari za jua kali ni kunywa maji mara kwa mara jua kali husababisha jasho jingi, hivyo mwili hupoteza maji haraka Mimi huwa nahakikisha ya kwamba nanywa maji kabla ya kutoka nabeba, chupa ya maji ninapo kuwa safarini au kazini, pia nanywa maji hata kama sihisi kiu sana hiyo hunisaidia kuepuka uchovu wa na kizunguzungu, kuboresha mzunguko wa damu na pia kuthibiti joto la mwili Pia mimi huvaa mavazi yanayofaa. Mavazi ni kinga muhimu dhidi ya jua kali. Nahitaji kuvaa nguo za rangi nyepesi, nguo zisizo nibana na nguo za pamba au vitambaa vinavyo pitisha hewa. Mavazi haya hunisaidia kupunguza joto mwilini, kuzuia miyonzi ya jua, kugusa ngozi, moja kwa moja na pia kuhakikisha mwili unapumua vizuri. Mimi mara nyingine huwa natumia kufia au mwavuli. niNapo toka nje wakati wa jua kali mimi hutumia kofia ili nifunike uso na kichwa, pia natumia mwavuli kuzuia jua moja kwa moja. Hii hunisaidia kulinda kichwa dhiti ya joto kali, macho dhiti ya mwanga mkali, kupunguza hatari ya maumivu ya kichwa. Kofia pana ni bora zaidi kwa sababu hulinda pia masikio na shingo. Wakati mwingine mimi hujistili kivulini. Ninajitahidi kupumzika kivulini mara kwa mara, kuepuka kusimama au kufanya kazi moja kwa moja chini ya jua kwa muda mrefu. iKiwezakana pia mimi napanga shughuli zangu asubuhi mapema, jioni wakati jua limepungua. Hii hupunguza muda wa mwili kuathiliwa na jua kali. Pia mimi hutumia mafuta ya kujikinga na jua. Mara nyingine ninatumia mafuta ya kujikinga na jua, hasa ninapo kuwa nje kwa muda mrefu. Mafuta haya hupunguza athari za miyonzi ya jua kwenye ngozi hUlinda ngozi thidi ya kuchoma na husaidia kudumisha afya ya ngozi ninayapaka kabla ya kutoka nje na kuyapaka tena baada ya muda fulani Pia mimi hutunza afya ya macho jua kali pia huathiri macho Mimi hua najikinga kuepukana na kuangalia jua moja kwa moja kupumzisha macho na kuvaa miwani ya jua inapowezakana Hii hulinda macho yangu kutokana na mwanga mkali na uchovu wa macho. Pia mimi hula chakula kinacho saidia mwili. Chakula pia husaidia mwili kukabiliana na jua kali. Mimi kwa kiasi kikubwa huwa najitahidi kula mboga mbichi, matunda yenye maji mengi kama tikiti maji, nanasi na pia chakula chenye virutubisho. Hivi husaidia kurudisha maji mwilini, kuupa mwili nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Pia kupumzika na kusikiliza mwili. Nimekua nikijifunza sana kupumzika wakati nahisi kizunguzungu, uchovu ulio pitiliza na maumivu ya kichwa. Mimi huwa nachuka mapumziko mara moja nakaa kivulini nanywa maji na pia napunguza shughuli za siku. Kwa kujikinga kwa jua, unapata ya kwamba afya yako ni bora, unaepuka magonjo yanayo sababishwa na joto, unakuwa na nguvu za kufanya kazi na pia ngozi yako hubaki na afya. Kwa ujumla, kujikinga pia husaidia kudumisha ufanisi kazini na katika maisha ya kila siku. Kujikinga na jua kali ni jambo la lazima si hiari. Kupitia unywaji wa maji, mavazi sahihi, kofia, kivuli, mafuta ya kujikinga, na jua na kupanga muda wa shughuli. Naweza kulinda afya yangu, dhidi ya madhara ya jua kali na hivyo kupata niko sawa kila wakati.

Muda wa bure ni sehemu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ni muda ambao haujazwi na majukumu ya kazi au majukumu ya lazima. Mtu anavyo utumia huu muda wake. Huathiri moja kwa moja afya ya kili. Ubunifu furaha na hata mafanikio ya maisha. Mimi hutumia muda wangu kwa njia mbali mbali zinazo lenga kupumzisha akili. Kuimarisha mahusiano na kujijenga kibinafsi. Mimi hupumzisha akili ya mwili. Moja ya matumizi makubwa ya muda wangu ni wabure ni kupumzika. Bada ya siku ndefu ya kazi au ushuguli nyingi mimi napenda kukaa kimya kwa muda, kulala usingizi wa mchana inapo wezekana, na pia kuvuta pumzi ndefu na kutulia. Mapumziko hunisaidia kurejesha nguvu, kupunguza uchovu, na kuandaa mwili na akili kwa majukumu yanaofuata. Pia kusoma vitabu na makala. Mimi napenda kutumia muda wangu wa bure kusoma. Kusoma vitabu vya marifa, hadithi na riwaya, makala za elimu au motisha. Kusoma hunisaidia kupanua maarifa, kuongeza msamiati, kukua na uwezo wa kufikiria kwa kina. Hii ni njia nzuri ya kujenga akili bila shinikizo. Pia mimi husikiliza muziki na vipindi vya sauti. Muziki ni rafiki mkubwa wa muda wangu wa bure. Napenda kusikiliza muziki laini, nyimbo za motisha na muziki wa kitamaduni. Muziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha hisia na kuleta utulivu wa ndani. Pia mimi wakati mwingine mimi hupenda kuangalia filamu au vipindi. Wakati mingine mimi nikitumia muda filamu inamafunzo, vipindi vya burudani pia vina mafunzo na makala ya kihistoria. Hii hunipa burudani na pia kunifundisha masomo mbalimbali ya maisha. Napenda pia kutumia muda wangu wa bure kwa shuguli za kimwili kama kunyoosha mwili, kufanya mazoezi mepesi na kutembea kwa utulivu. Shuguli hizi unisaidia kudumisha afya ya mwili, kupumzisha akili, kuongeza nguvu na ari. Pia wakati mwingine muda wangu wa bure huwa nautumia kwa familia na marafiki. Wanautumia kuzungumuza na familia, kucheka na marafiki, kushirikiana hadithi na uzoefu. Mahusiano ya kijamii hunipa furaha, msaada wakihisia na hisia ya kuhusika. Pia inanisaidia kujifunza ujuzi mpya. Napenda kutumia muda wangu wa bure kujifunza mambo mapya kama, lugha mpya, ufundi au ubunifu, ujuzi wa kiteknolojia, mapishi mepya. Hii ina nifunza kujijenga kibinafsi na kuniongezea ujasiri. Pia mimi muda wangu wana utumia kwa kufanya tafakari na kujitathmini. Wakati mwingine mimi hutumia muda wangu wa bure kwa kutafakari maisha, kujipima malengo na pia kujitathmini. Hii hunisaidia kuelewa ya kwamba, ninapo elekea ni wapi na ipia inafanya nizidi kuboresha mamuzi yangu ya maisha. Pia mimi muda wangu nautumia katika kushiriki kwenye shughuli za kijamii. Kushiriki shughuli za kijamii kuwasaidia wengine inapowezekana na pia kujitolea. Hi hunipa furaha ya ndani na maana ya maisha Pia wakati mwingi mimi huepuka matumizi mabaya ya muda Ingawa napenda burudani Mimi huwa na jitahidi ya kwamba Niepuke kutumia muda mwingi kwenye simu bila faida nipunguze uvivu na pia nitumie muda kwa malengo chanya usimamizi mzuri wa muda wa bure hunisaidia kukuwa na kufanikiwa Pia kwa ujumla Mimi hutumia muda wangu wa bure kwa njia inayolenga kupumzika Ninapopumzika huwa na jitathmini ya kwamba ni wapi ninaelekea. Pia najifunza. Saa zingine unangalia jambo unasema kwamba hili sikupaswa kulifanya hivi wakati nilikuwa kazini. Pia mimi ujijenga. Mbali na kazi, mimi hufanya mambo yangu mengine ya kibinafsi ambayo yananisaidia kujijenga, kisikolojia, kifedha na hata kijamii. Pia mi hufurahia maisha. Muda wabure si muda wakupoteza, bali ni nafasi ya kujirudishia nguvu na kukuza akili na kuimarisha mahusiano. Jinsi ninavyo utumia huamua ubora wa maisha yangu. Mtu unapo kuwa na huu muda wa kupumzika ni vizuri uwe na ratiba ya matumizi ya mda wako, ufafanue matumizi ya muda wa bure kwa wenzako, kwa wazee vijana, ilikuimarisha mandeleo katika jamii kukuza tabia na huzoefu katika jamii ili wote tuwe sawa.

Nguvu zangu kazini ni nyingi na zinajitokeza katika namna ninavyo fanya kazi. Navyo shirikiana na wengine na jinsi ni navyo kabiliana na changamoto za kila siku. Kwanza kabisa uwezo wakupanga kazi na kusimamia muda. Ninajua kueka vipa umbele kulingana na muimu wa muda uliopo. Hii inisaidia kuepuka msongamano wa kazi na pressures zisizo za lazima. Mimi napanga siku yangu mapema na hii unifanya nifanye kazi kwa utulivu na umakini. Ujuzi huu umenisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati hata pale kazi zinapo kuwa nyingi na ngumu. Bidi ya kujituma. Mimi ni mtu wa bidii. Sipendi kufanya kazi juujuu au nusu-nusu. Napo fanya kazi na fanya kwa moyo wote. Hata kama kazi ni ngumu au inachosha. Ina uvumilivu wa kuendelea mpaka nione matokeo. Bidii yangu inaonekana pia katika utayari wa kufanya juhudi za ziada inapo bidi. Ikiwa kazi inaitaji muda zaidi na au kujifunza jambojipya, mimi niko tayari kujituma na kuakikisha matokeobora ya napatikana. Pia mimi nina nidhamu na uwajibikaji. Moja ya nguvu zangu kubwa kazi ni nidhamu. Ninaheshimu muda, taratibu au majukumu nilio pewa. Ninapo pewa kazi, mimi huwa naieshimu kama ahadi. Hii na nifanya niwe mtu wa kuaminika kwa sababu wenzangu na viongozi wangu wanajua kuwa nikipewa jukumu nitalifuatilia mpaka likamilike. Wajibikaji wangu na unaonekana pale ninapo kubali makosa yangu bila kisingizio ni kikosea niko tayari kujifunza, kurekebisha na kuendelea mbele. Hii unijenga kama mfanya kazi anayeaminika na anayekua kitaaluma. Pia nina uwezo wa kujifunza haraka. Katika mazingira ya kazi, yanayo badilika badilika kila kuchao, uwezo wa kujifunza haraka ni nguvu kubwa. Mimi kila wakati nipo tayari kujifunza mbinu mpya, teknolojia mpya au utaratibu mpya bila uoga. Sio ni mabadiliko kama tishio, bali kama fursa ya kukuza ujuzi wangu. Hii unifanya niwe mfanyi kazi, anaye endana na wakati na anaye jitahidi kuboresha utendaji wake kila siku. Mawaziliano mazuri pia ni uwezo mwingine pale kazini. Ninaweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kwa heshima na pia kusikiliza mawazo ya wengine kwa makini. Mawasiliano mazuri unisaidia kuepuka mgongano isio ya lazima, kuboresha ushirikiano kazini na kujenga mausiano mazuri na wenzangu. Ninatamani sana kusikiliza kwa sababu ninaamini mawasiliano si kuzungumza tu pia kuelewa. Ushirikiano na kufanya kazi kwa timu Miini mtu wa kazi wa timu ninaelewa kuwa mafanikio ya kazi nyingi utegemea ushirikiano Kila wakati mimi nipo tayari kusaidia wenzangu kushirikiana kima wazo na kushiriki majukumu kwa haki Sipendi kujiona bora kuliko wengine, badala yake Ninaamini kila mtu anamchango wake nguvu hii unisaidia kujenga mazingira ya kazi yenye mshikamano heshima na mafanikio ya pamoja Pia uvumilivu na ustaimilivu. Kazi ni kuna changamoto, kuna pressure na kuna nyakati za kukata tamaa. Nguvu yangu nyingine ni uvumilivu, sikatishwi tamaa haraka ni napo kutana na matatizo. Badala ya kukata tamaa miu tafuta suluhisho, hata mambo ya napo kuenda pole pole, mi naendelea kuskuma mbele. Ustaimilifu huu, umenifanya niwe mtu anayesimama imara hata katika mazingira magumu. Maadili na uaminifu pia nazingatia sana maadili ya kazi na thamini uaminifu haki na uwazi. Sipendi kufanya mambo kwa njia ya mkato au isiyo sahihi. Uaminifu wangu umenifanya niwe mtu anaye aminika na anayehe shimika. Ninaamini kuwa kazi ninayofanya kwa uadilifu. Uleta amani ya moyo na mafanikio ya kudumu. Pia uwezo wa kutatua matatizo. Nguvu nyingine ni uwezo wa kufikiri na kutatua matatizo. Ninapo kutana na changamoto siishi kulalamika, na chambua tatizo, na tafta chanzo chake, na kufikiria solution linalo wezekana. Hii u nisaidia kuchangia mawazo yenye manufaa kazini, na kusaidia timu kufikia malengo hata pale kunapo kuwa navikwazo. Pia mimi ninamtazamo chanya kazini, na hii imekuwa ikinisaidia kila siku kujifunza na kujiboresha.

Kulinda mazingira ni jukumu la kila mtu kwa sababu mazingira ndio msingi wa maisha yetu. Ninapolinda mazingira nafanya hivo kwa njia mbalimbali katika maisha yangu ya kila siku. Kuanzia pale nyumbani, kazini na jamii yote kwa ujumla. Kwanza kabisa mi nalinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya plastiki. Inapowezekana natumia mifuko ya kudumu, badala ya mifuko ya plastiki ya matumizi ya mara moja. Pia mimi hupendelea chupa zinazoweza kutumika tena badala ya chupa za plastiki zinazotupwa baada ya matumizi. Nafahamu vizuri ya kwamba chupa za plastiki huchukua miaka mingi kuoza na mara nyingi huishia kwenye mito, maziwa na bahari, ambao huua samaki na viumbe wengine wa majini. Kwa kupunguza matumizi ya plastiki nachangia kupunguza tatizo hili kubwa la kimazingira. Pia mi nalinda mazingira kwa kutunza usafi wa mazingira yaliyo nizunguka. Ninahakikisha situpi taka ovyo barabarani, hata kazini au pale nyumbani. Taka ninazozalisha, ninazikuzanya sehemu maalum na kuzitupa kwenye mapipa yaliyotengwa. Pia mimi hujitahidi kutenganisha taka zinazooza kama mabaki ya chakula na taka zisizooza kama plastiki na chuma. Hiyo hunisaidia kurahisisha urejelezaji wa taka na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Pia mimi, ninachukua hatua ya kuhifadhi nishati. Nikiwa pale nyumbani, mi ninahakikisha nazima taa, feni au vifaa vya umeme nisivyovitumia. Natumia balbu zinazotumia umeme kidogo ili kupunguza matumizi ya nishati. Kuhifadhi nishati ni muhimu kwa sababu uzalishaji wa umeme mara nyingi. Unahusisha matumizi ya rasilimali, asili ya kama makaa mawe au maji. Hivi ambavyo jinsi unavyozidi kuvitumia zinaathiri mazingira. Kwa kutumia nishati kwa uangalifu, mi nachangia kupunguza uchafuzi wa hewa, unaotokana na uzalishaji wa umeme. Pia mina linda mazingira kwa kupanda na kutunza miti Ninapopata nafasi, mi napanda miti nyumbani, au kushiriki katika shughuli za upandaji miti katika jamii. Miti ni muhimu sana kwa sababu inanisaidia kusafisha hewa, kuvuta hewa ya ukaa na kutoa oxygen. Pia mimi husaidia kuzuia mmonyoko wa udongo, kuhifadhi vyanzo vya maji na kutoa makazi kwa wanyama na ndege. Kwa kutunza miti, iliopo na kupanda mingine mipya, nachangia pakubwa sana katika kulinda mazingira. Pia mimi hutunza maji. Maji ni rasilimali, muhimu sana lakini mara nyingi hupotezwa kwa uzembe, ninahakikisha sifungui bomba bila sababu na nazima bomba mara tu ninapomaliza kutumia maji. Pia ninatumia maji kwa kiasi hasa wakati wa kuoga na kufua. Najua kuwa uhaba wa maji ni tatizo linaloongezeka duniani na hivyo ili kutunza mazingira ni vizuri nitumie maji vizuri. Pia naepuka kuchoma taka ovyo. Badala ya kuchoma taka ninatafuta njia mbadala kama urejelezaji au utupaji sahihi. Kuchoma taka hutoa moshi wenye sumu unaochafua hewa na kusababisha magonjwa ya kupumua. Pia inachangia ongezeko la gesi chafu, zinazoongeza joto. Kuepuka hii tabia mi nalinda afya yangu na ya watu wengine pamoja na mazingira. Pia mi nalinda mazingira kwa kutoa elimu na kuhamasisha wengine. Ninapozungumza na marafiki, familia ama majirani, mimi huwa nawafahamisha umuhimu wa kutunza mazingira, naeleza madhara ya uchafuzi wa mazingira na faida zake za kuyaweka yakiwa safi. Pia mi nalinda mazingira kwa kufanya matumizi endelevu ya rasilimali. Ninapojua kuwa kitu kinaeza kutumika tena au kurekebishwa sifurahii kikitupwa mara moja. Kama vile nguo, vifaa vinavyoharibika navirekebisha badala ya kununua vipya mara moja. Pia nalinda mazingira kwa kuchagua vyakula na bidhaa kwa uangalifu. Inapowezekana napendelea bidhaa za ndani kwa sababu usafirishaji wa bidhaa kutoka mbali hutumia mafuta mengi na kuchafua hewa. Pia hii inapunguza upotevu wa chakula kwa kupika kiasi kinachohitajika na kuhifadhi vizuri kile ambacho kimebaki. Mi nalinda mazingira pia kwa kufuata sheria na kanuni za mazingira. Ninaheshimu sheria zinazolenga kulinda mazingira. Na pia, ninaamini kuwa sheria hizo zipo kwa manufaa ya wote, na kuzifuata ni njia moja ya kuonyesha ulindi mazingira.

Kushughulikia muda wa mwisho ni jambo muhimu sana katika kazi na hata maisha ya kila siku. Mimi ushughulikia muda wa mwisho kwa umakini mkubwa kwa sababu ninaelewa fika kuwa mmda ni raslimali iyosiurudi na kushindwa kutuumia vizuri husababisha msongo wa mawazo, kazi duni na wakati mwingine inapoteza fursa. Kwanza kabisa mi upanga kazi mapema. Sichelewi kuanza kazi hadi muda wa mwisho unakaribia. Mara nyingi mimi hugawa kazi kubwa katika sehemu ndogo ndogo, zinazo weza kudhibitika kwa mfano kama ni ripoti, mimi hua naigawa katika hatua kama kukusanya taarifa, kuandika rasimu, kuhariri na kuwasilisha. Kila hatua upewa muda wake maalum, mpangilio huu unifanya nione kazi kuwa nyepesi na unipa picha ya maendeleo yangu. Pili mimi naelewa vizuri kazi yenyewe naielewa kwanza labda hata niipange. Mara tu ninapopokea kazi au ujukumu, mimi huwa najitahidi kuelewa nini hasa kinahitajika. Matokeo yanayotarajiwa na tarehr mwisho ya kukabidhi hiyo kazi. Nikiwa na mashaka yeyote nauliza mapema ili kuepuka kufanya kazi isio sahihi. Kwelewa kazi tangu mwanzo unisaidia kupanga muda wangu vizuri na kuipuka kufanya marekibisho ya haraka karibu na muda wa mwisho. Pia mimi huwa natumia ratiba na urodha ya kazi. Kila siku au kila wiki mimi huandika kazi ninazopaswa kufanya kulingana na vipaumbele. Kazi zilizo na muda wa mwisho na karibu upewa kipaumbele cha juu. Ratiba unisaidia kukumbuka kuwa majukumu yangu ni kufanya hiyo kazi na niipange. Pia ininapa motisha ninapovuka mstari na kuona kazi niliyoikamilisha. Pia mimi nathabiti visumbufu. Wakati mingi wa kufanya kazi muhimu, yenye muda wa mwisho, mimi huwa najitahidi kupunguza mambo yanayo nivuruga kama matumizi ya simu, mitandao ya kijamii au mazungumzo yasiyo ya lazima Wakati mmingine mimi huweka simu mbali na ama kuitumia kwa muda maalum wa kufanya kazi bila usumbufu Hii unisaidia kuzingatia kazi kikamilifu na kuitimiza kwa haraka na kwa ubora Pia mimi najiekea muda wa mwisho wangu binafsi kabla ya muda halisi Hii ni mbinu mojawapo imekua ikinisaidia sana katika kumaliza kazi zangu. Badala ya kusubiri tarehe ya mwisho iliyoainishwa, mimi huwa najiekea tarehe ya mapema kidogo. Hiyo ni hupa nafasi ya kurekebisha makosa, kupokea maoni, kutoka kwa wengine na kushughulikia changamoto zizotarajiwa kama magonjwa ya dharura. Njia hii pia imekua ikinisaidia kuepuka presha na dakika za mwisho. Nagawa kazi kulingana na nguvu zangu. Najitambua ni wakati gani nafanya kazi vizuri zaidi inaeza kuwa ni usiku ama asubui kabisa ama mchana. Kazi zinazo hitaji umakini mkubwa mimi huzifanya wakati nina nguvu zaidi za kiakili. Kazi rahisi uzifanya wakati nina uchovu kidogo. Hiyo hunisaidia kutumia muda wangu vizuri na kuongeza ufanisi. Pia mimi natumia mbinu za kuthibiti msongo wa mawazo. Kadri muda wa mwisho unakokaribia presha uweza kuongezeka. Mimi huwa najaribu sana kubaki mtulivu kwa kuchukua mapumzi kwa mafupi, kuvuta pumzi na kwa kina au kufanya mazoezi mepesi. Wakati huu unapata kwamba najikumbusha kuwa, hofu haimalizi kazi. Hatua ndogo ndogo zilizo pangwa ndizo uleta mafanikio utulivu unifanya nifanye kazi kwa akili timamu na ikiwa sawa. Pia mi wakati mwingine uomba msaada, inapohitajika. Ikiwa kazi ni kubwa, au ninaona muda hautoshi, sioni aibu ya kuomba msaada, au kushirikiana na wengine pale inapowezakana. Hii, inaweza kuwa kwa kuomba ushauri, kupata mrejesho ama kugawa majukumu, kushirikiana unipunguzia mzigo na kuangeza ubora wa kazi. Pia mimi hufatilia maendeleo yangu mara kwa mara. Siandiki tu mipango kisha nikaisahau Kila baada ya muda fulani mimi ujiuliza nipo wapi sasa nimebakisha nini na ni nini kile naitachi ndopoza nimalize kazi yangu kwa muda unaofaa. Pia ninaipuka kuhairisha kazi. Najua ya kuamba kuhairisha kazi ni adui mkubwa wa muda wa mwisho. Ninapo hisi nimechoka au sina hamasa, mimi uanza kwa kufanya sehemu ndogo tu ya kazi, mara ya kuanza ndio hatua ngumu zaidi kisha naanza na hamasa na namalizia.

Kazi za nyumbani ni sehemu ya kawaida ya maisha ya kila siku na kila mtu huwana kazi anayo penda zaidi na nyingine anayoichukia. Mimi binafsi kazi ambayo na ichukia zaidi ni kazi ya kufua kutumia mkono. Hasa pale nguo zinapo kuwa nyingi au zimejaa uchafu mzito. Kwanza kabisa kufua huchukua muda mwingi sana. Mara nyingi si swala la kuosha tu, bali kuna hatua nyingi. Kuziloweka, kuzisugua, kuziosha kwa maji safi, kuchambua nguo, kukamua na hatimaye kuzianika. Kama nguo ni nyingi au zimekua zimekaa muda bila kufuliwa, kazi hii inaeza kuchukua masaa kadhaa. Wakati mwingine ninapofikiria muda wote unao tumika kufua, mimi nahisi kama ningependa ku utumia kufanya mambo mengine muhimu au yanayo nipa furaha zaidi. Pia, kufua nguo ni kazi inayochosha kisaikolojia. Nikiangalia mulundikano wanguo chafu, mimi huhisi kama kazi imenizidi hata kabla sija anza. Hisia hii hunifanya nikose hamasa ya kuanza kufua. Tofauti na kazi kama kupika ambapo mimi naeza kuona matokeo ya haraka na kufurahia chakula. Kufua huonekana kama kazi isio na mwisho kwa sababu maratu unamaliza baada ya siku chache nguo nyingine tena hujaa Hali ya hewa huongeza ugumu wa kazi ya kufua Wakati wa baridi au mvua, kufua nguo huwa kazi ngumu zaidi kwa sababu maji ni baridi sana na nguo huchukua muda mrefu kukauka Hii hunifanya nihisi usumbufu mkubwa hasa mikono inapo kuwa baridi au maji ya napo mwagika ovyo Wakati wajua kali pia kuna changamoto ya kuchoka haraka na kutokwa na jasho jingi. Pia mimi kwangu kufua nguo kunahitaji nguvu nyingi za mwili. Kufua kwa mikono kuna husisha kusugua nguo kwa nguvu kukamua na kuziinua mara kwa mara. Baada ya kufua kwa muda mrefu mikono huuma mgongo huchoka na wakati mwingine hata vidole hujaa maumivu. Ukilinganisha na kazi zingine za nyumba kama kufagia. Hii ndilo jambo la kwanza linalofanya nisipende kazi hii ya kufua mara kwa mara. Pia, kufua hu Hakunipi hisia ubunifu au burudani. Kazi kama kupika au kupamba nyumba hunipa nafasi ya kutumia ubunifu wangu na kuona matokeo yanayo niridhisha. Lakini kufua ni kazi ya kurudia rudia tu hamna mabadiliko makubwa. Kila mara ni maji sabuni nguo. Hii hunifanya nione kazi ikiwa ya kuchosha zaidi kuliko nyingine. Baada ya kufua bado kuna kazi ingine inayofuata. Kufua si mwisho. Kuna kuanika, zikauke, uzishushe, uzipige pasi na kuzipanga. Hata hivo nikimaliza kufua bado najua kazi haijaisha kabisa. Hisia hii hunifanya nichoke kisaikolojia kwa sababu ninaona kama kazi moja imejificha ndani ya kazi nyingine Pia, kufua nguo kunahitaji umakini mkubwa. Kuna nguo zinazo hitaji kuoshwa kwa uangalifu kama nguo nyeupe au nguo laini. Ukifanya kosa ndogo nguo zinaweza kubadilika rangi, kuchanika na kuharibika. Hii pia hunifanya nihisi pressure ya kufanya kazi kwa umakini mkubwa. Jambo ambalo huniongezea msongo wa mawazo. Kufua nguo huathiri hali yangu ya hisia. Wakati mwingine nikilazimika kufua nikiwa nimechoka au sina hamasa, huwa naifanya kazi hiyo kwa manunguniko moyoni. Najikuta nikitamani ingewezekana kuepuka kabisaa au kumpa mtu mwingina aifanye hii haimanishi sipendi usafi. Bali ni kwa sababu kazi yenyewe huniondolea nguvu na furaha ya muda. Licha ya kuwa na hayo yote, bado najitahidi kukubali kama sehemu ya maisha, kufua kama sehemu ya maisha. Huwa najikumbusha kuwa ni kazi muhimu kwa afya na pia kwa ustawi wangu. Ili, kuifanya iwe nyepesi kidogo wakati mwingine mimi huwa nasikiliza muziki, ninapofua. Ili, hisia zangu zitulie, ndio nipate ile hisia ya kutaka kufua. Kwa ujumla, kazi za nyumbani nazipenda lakini hii ya kufua nguo kwa sababu inahitaji nguvu nyingi mara kwa mara, muda pia ni mwingi na saa zingine husababisha uchovu wa mwili na akili hii inanifanya nisiipende Hata hivyo, nimejifunza kuwa kuchukia kazi fulani hakumanishi kuikwepa kabisa, bali ni kutafuta njia bora za kuikabili. Kwa kufanya hivo, ninaweza kudumisha usafi wa nyumbani na wakati huo huo kujilinda dhidi ya msongo wa mawazo unaotokana na kazi hii ambayo siipendi, kazi ya kufua ambayo inachukua muda mwingi.

Katika maisha ya siku baada ya nyingine, programu ninazo zitumia mara nyingi zinategemea na mahitaji yangu makuu. Labda kwa kazi, labda kwa kujifunza, burudani, habari na hata mawasiliano. Teknolojia imenifanya niwe naurahisi mkubwa wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Lakini pia imenifunza umuhimu wa kutumia programu kwa nidhamu. Nina programu nyingi ambazo mimi huzitumia kulingana na kazi ambayo ninafanya. Kwanza nina programu za mitandao ya kijamii. Hizi huwa ninazitumia mara kwa mara lakini kwa kiasi. Programu hizi hunisaidia kupata habari, kuwasiliana na jamii pana na kufuatilia yanayoendelea duniani. Mimi huwa nazitumia kuona machapisho wa marafiki, kusoma maoni ya watu na wakati mwingine mimi huwa na shiriki mawazo yangu. Hata hivyo nimejifunza kuwa matumizi kupita kiasi yanaweza kupoteza muda. Hivyo siku baada nyingine mimi huwa na jitahidi kuweka mipaka ya muda ili nisije nikazama sana na kusahau majukumu yangu mengine. Pia mimi hutumia programu za kazi za uzalishaji. Ni muhimu sana kwangu programu hizi hunisaidia kupanga, uratiba, kuandika kumbu kumbu na kuweka urodha ya kazi na kufuatilia majukumu yangu ya kila siku. Kwa kutumia programu hizi, ninaweza kuoana kwa wazi kile ninachopaswa kufanya kwa siku au wiki falani. Hiyo hunisaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu najua mambo yangu yapo katika mpangilio mzuri. Siku baada ya nyingine. Pia mimi natumia programu ya mawasiliano. Hii ndiyo mimi hutumia zaidi. Programu hizi hunisaidia kuwasiliana na familia, wenzangu wa kazi, marafiki na watu wengine kwa haraka. lHuwa ninazitumia kutuma ujumbe mfupi, kupiga simu za sauti na video pamoja na kushiriki picha au nyaraka. Umuhimu wa programu hizi ni kwamba hunifanya nibaki karibu na watu wangu hata kama tukombali kijeografia. Mawasiliano haya hunipa faraja ya kijamii na hunisaidia kutatua maswala ya kazi au familia bila kuchelewa. Pia nina programu za kujifunza na kupata maarifa. Hizi huwa ninazitumia mara kwa mara. Programu hizi hunipa fursa ya kujifunza mambo mapya, kusoma wa makala, kuangalia video za elimu na hata kujifunza lugha. Ninapenda programu hizi kwa sababu zinanipa uhuru wa kujifunza kwa kasi yangu mwenyewe na kwa muda ninaopata. Zinaniwezesha pakubwa kujiendeleza kibinafsi na kuongeza ujuzi wangu bila gharama kubwa au kusafiri mbali. Pia nina programu za burudani, hii ni sehemu ya maisha yangu hasa wakati wa mapumziko. Programu hizi zinajumisha na kuskiliza mziki kutazama video na wakati mwingine kucheza michezo midogo midogo. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunipa hamasa na kuniburudisha ninapo kuwa nimechoka. Hata hivyo, kama ilivyo kwa mitandao ya kijamii mimi hujitahidi kutumia programu hizi kwa kiasi ili zisiwe kikwazo kwa uzalishaji wangu. Na pia programu ya kifedha. Hizi programu wanazitumia kusimamia pesa zangu. Programu hizi hunisaidia kufanya miamala, kufuatilia matumizi na wakati mwingine kuweka akiba. Kwa kutumia programu za kifedha, ninauwazi zaidi kuhusu hali yangu ya kifedha na ninaweza kupanga bajeti yangu vizuri. Hii hunisaidia kuepuka matumizi ya siyo ya lazima na kunijengea nidhamu ya kifedha. Pia kuna programu za afya na ustawi. Hizi huwa nazitumia mara chache lakini ni muhimu. Programu hizi hunikumbusha kunywa maji kufanya mazoezi na kufuatilia usingizi wangu. Ingawa sizitumii kila siku kwa umakini sana. Zinanisaidia kujikumbusha umuhimu wa kujitunza kiafya na kuzingatia mwili wangu pamoja na akili. Pia programu za ramani na usafiri, hizi huwa nazitumia ninapo safiri ya unapo hijatajika kujua njia. Programu hizi hunisaidia kuokoa muda kwa kunionyesha njia fupi au kukadiria muda wa safari. Hii ni muhimu hasa ninapo kuwa nikienda sehemu ambazo sijazoea mimi nyewe. Zinanipa uhakika na kupunguza wasiwasi wakupotea. Pia programu ya kamera na uhariri wa picha ambayo naitumia kuifadhi kumbu kumbu. Ninapenda kupika picha ukurekodi matukio muhimu katika maisha yangu. Kisha kuzihifadhi na kuzihariri kidogo. Programu hizi hunisaidia kunaza kumbukumbu za furaha, safari na marafiki.

Kuwatia wenzangu moyo kazini ni jambo ninalo lipa kipaumbele kikubwa kwa sababu Mimi huwa namini ya kwamba mazingira chanya ya kazi uongeza moral ushirikianuo na matokeo bora. Watu wanapoishi kutatminiwa na kuungwa mkono wao hufanya kazi kwa bidi zahaidi na kwa moyo mmoja. Kwanza kabisa mii natoa maneno ya kutia moyo na poongezi za dhati. Ninapo gundua kuwa mwenzangu wamefanya kazi vizuri, amejitaidi au amepik hatuwa fulani, mimi huwa sinyamazi, na mpa pongezi kwa maneno rahisi lakini yenye maana. Naezamshukuru, naezampea kabahasha. Maneno kama hayo mafupi uongeza kujiamini kwa mtu na pia inafanya ajisike kutathminiwa. Pia mimi nasikiliza mwenzangu kwa makini. Wakati mwingine watu hawaitaji suluhisho bali, wanaitaji tu mtu wa kuwasikiliza. Ninapopata nafasi ya kuzungumza na mwenzangu, mimi umsikiliza bila kumkatiza, namrusu aeleza mawazo yake, changamoto au hisia zake. Kusikilizo uondoa mzigo na mzongo wa mawazo, na umpa mtu nguvu mpia ya kuendelea na kazi. Hii unijenga kama mtu wakuaminika na mwenye kujali, maslahi ya wenzangu pale kazini. Pia wakati mwingine mi huwa natoa msaada wa vitendo inapowezekana. Kama mwenzangu ana mzigo mkubwa, wakazi au anakuama kwenye jukumu fulani, mimi hujitolea kumsaidia kulingana na uwezo wangu. Msaada huu unaweza kuwa na mawazo, wa mawazo, muda au nguvu. Kujua kuwa hauko peke yako kazini huleta faraja kubwa na uongeza ari ya kufanya kazi kwa pamoja. Msaada wa vitendo uonyesha mshikamano halisi na maneno. Pia naheshimu juhudi za kila mtu bila kujali nafasi yake. Kazini kuna watu wangazi tofauti tofauti, lakini kila mmoja ana mchango wake. Napowatia wenzangu moyo siangalii cheo au jukumu. Bali nangalia juhudi wanazoweka. Heshima hii wafanya watu wajisikie sawa na kutathminiwa. Jambo linaloongeza umoja na kuondoa hisia za kudharauliwa. Pia mimi huwa natoa mrejesho chanya na wakujenga. Ninapo hitaji kutoa mrejesho kuhusu kazi ya mwenzangu, mimi huanza kwa kutambua kile alichofanya vizuri kabla ya kueleza maeneo ya kuboresha. Njia hii humpa mwenzangu ujasiri na humfanya apokee ushauri kwa moyo mkunjuvu. Pia mimi wakati mwingine huwa nawahimiza wenzangu wasikate tamaa wanapokosea. Makosa niseme ya kunjifunza. Napomwona mwenzangu amekosea au amevunjika moyo, mimi hukumbusha kuwa kosa alimanishi mwisho wa safari namhimiza angalia kosa kama somo na endelee mbele. Pia mimi nashiriki mafanikio ya timu na kutambua wenzangu. Napofanikisha jambo fulani kama timu, mimi hujitahidi kutambua mchango wa kila mmoja. Hata kama ni mafanikio madogo kuyatambua uongeza morali na kuwafanya wenzangu wajisikie sehemu muhimu ya ushindi huo. Ushirikishwaji huu hujenga moyo wa umoja na dhamira ya pamoja Pia nakuwa na mfano wa mtazamo chanya Najua kuwa hisia ni mtazamo huambukiza Ninapojitahidi kuwa mtulivu, mwenye matumaini na mwenye bidi hata wakati wa changamoto wenzangu huona na huwathirika kwa njiya chanya Hii hufanya mtu ajikaze pale kazini, ajitie moyo ya kwamba kesho yake yaja Pia mimi na waeshimu na kuwajali, wale tunaofanya kazi na wao kama binadamu si wafanyikazi tu Hua ninajali hali zao za kibinafsi kwa mipaka inayofaa Kwa kuwatakia heri wanapokuwa wagonjwa na kuwapongeza kwenye matukio muhimu ya maisha Pia mimi huwapa nafasi ya kutuo maoni na kushiriki mawazo Ninapokuwa kwenye majadiliano au kazi ya pamoja Mimi huwakaribisha wenzangu kutoa mawazo yao Nawahakikishia kuwa mawazo yao ni muhimu hata kama yatapingwa Ushirikishwaji huu unafanya mtu kujihisi ya kuamba ye ni mmoja wetu ama ni mmoja wa wafanyikazi tunafanya nae kazi pamoja kwa ujumla mimi kuwatia wenzangu moyo kunahusisha maneno ya kutia moyo kusikiliza msaada Wavitendo, heshima kuhimiza uvumilivu na kutambua mafanikio kuwa mfano mzuri pia kujali binadamu na ushirikishwaji ninapofanya mambo haya kwa dhati Mimi naona ya kuamba na changia sana kuwatia wenzangu moyo pale kazini Tunajikaza pamoja, tunapiku pamoja na tunajinufaisha pamoja kila siku.

Filamu ni nyingi nazipenda na nitaanza moja kwa moja ya kwamba mi napenda filamu za maisha halisi na simulizi za kijami. Hizi filamu huwa nazipenda kwa sababu zinahusu maisha ya kawaida ya binadamu. Ndoto za kawaida, changamoto za kawaida, kushindwa na kufanikiwa. Aina hiiu nifanya nijitambue zaidi na kuwakumbuka watu halisi waliopo duniani. Filamu hizi mara nyingi huonyesha umasikini mapambano ya familia, uKosefu wa aki, mauwaji, unyanyasaji au safari ya mtu mmoja kubadili maisha yake. Mimi huwa nazipenda kwa sababu zinagusa hisia za kweli. Zinakuambia jinsi maisha yalivyo hali halisi. Pia zinanifundisha huruma na uvumilivu. Unapo angalia hizi filamu za maisha unapata ya kwamba roho yako ukiangalia kwa mfano mtu fulani ya alivyo teseka na baadaye akaja akawa mahiri katika upande fulani. Iyo ina kufundisha uvumilivu. Pia zinaonyesha ukweli wa maisha bila kupamba sana. Pia mimi upenda filamu zaki istoria. Hizi filamu zinausu istoria unifutia sana kwa sababu zina nisaidia kuelewa maisha ya livo kuwa zamani. Kupitia filamu hizi, mimi najifunza kuhusu tamaduni, vita, siyasa na harakati za kijamii. Huwa ninatambua makosa ya zamani ilikuipuka kuyafanya tena. Sazingine ata napata heshima kwa wale walio pigania haki na uhuru. Historia inapo wasilishwa kwanjia filamu inakuwa hai na raisi kukumbukwa kuliko kusoma maandishi peke yake. Pia mimi napenda filamu za kifamilia. Filamu zinanzo ufa familia nzima zinafutia zana. Maranyingi zinaujumbe wa upendo, mshikamano, msamaha na misingi ya madilii. Mimi wanapenda hizi filamu kwa sababu zinaeza kutazamwa na watu wa rika zote ya maranyingi wacha mafunzo mazuri yanayoweza kuzungumwa badaye ama kutazamwa badaye. Pia mi upenda filamu za uchekeshaaji. Ingawa napenda kucheka sipendi ucheshi usio na madili au unao dharau wengine. Mimi napenda filamu za kuchekesha ambazo zina ujumbe mzuri na ujumbe mzito kwa jamii. Zinachekesha bila kudhalilisha mtu yeyote. Zina punguza msongo wa mawazo. Aina hii ni muhimu sana hasa bada ya siku ndefu ya mawazo mengi na kazi nzito. Pia mimi hupenda filamu za kisanii na zenye ujumbe wa kina. Hizi ni filamu za haraka kueleweka bali zinaitaji mtu kufikiri. Zinatumia alama mazungumzo ya kina au hadithi zisizo za moja kwa moja. Hizi huwa nazipenda kwa sababu zinafanya filamu iwe sana si burudani tu hufungua njia mpia za kufikiri na pia inachochea fikra na ubunifu. Baada ya filamu kama hizi napenda kutafakari na kujadili mana yake hasua Pia mimi upenda filamu za upelelezi na akili hizi filamu zinaitaji mtu kufikiri, kufuatilia dalili na kutafuta fumbo hunivutia sana Zinapo kwa zibandaliwa vizuri, kwanza zinachochea akili yangu Pia unifanya niwe makini na maelezo madogo na pia hunipa burudani ya kiakili Sipendi zile zinazo tegemea vurugu nyingi bila mantiki Bali zile zenye hadithi imara Pia minapenda filamu za kisayansi na fikra za baadae hizi filamu zinanionyesha mustakabali wa dunia, teknolojia au safari za anga na huwa zinaniuvtia sana asapale zinapogusa maswala ya madili hatima ya dunia na mazingira na pia mahusiano kati ya binadamu hizi zinanifanya nifikirie hatima ya binadamu na wajibu wetu kwa dunia. Kwa ujumla mimi napenda filamu zenye maana zaidi ya burudani. Filamu nzuri kwangu ni hile inayo nifundisha. Kila filamu ninayo angalia, iwe na funzo, inanifundisha nini kama binadamu. Pia inayo nigusa kihisia, inahuruma, inaleta maana fulani kwa akili angu. Inayo nifanya nifikiri, jambo fulani. Inayo nikumbusha ubinadamu wangu. Inayo ni kumbusha utu, inayo ni kumbusha kuwajali mingine. Haijalishi ni ya aina gani ilimradi iwe ni hadihti ya kweli, iwe na ujumbe nzito na uwasili shaji mzuri. Filamu hizo ndizo mimi uzipenda na unapata ya kwamba maramingi zimebaki kwa kili yangu kwa mda sana. Pia mimi napendekeza kila mtu angalia filamu kulingana na umri na pia kila kenye mtu anapenda na kila kenya anataka kufanya katika jamii. Na keshu.

Mimi ningependa kuwana maendeleo ya kijamii, maendeleo ambayo yanagusa maisha ya watu moja kwa moja. Sio maendeleo ya juu juu tu, bali yale anaweleta mabadiliko ya kweli katika uchumi, katika mshikamano wa jamii, katika maadili na katika elimu bila kusahau afya. Ningependa kuona maendeleo makubwa katika afya ya jamii. Afya ni jambo muhimu sana. Ngependa kuona uduma bora za afya, zinazo patikana kwa urahisi, karibu na watu, na kwa garama nafuu. Hii ni pamoja na hospitali zilizo na waudumu wa kutosha, dawa za kutosha, vifaa vya kisasa Pia ngependa kuona jamii ikiwekeza zaidi katika kinga ya magonjwa kupitia elimu ya afya, maji safi, mazingira safi na lishe bora. Afya njema ni msingi wa uzalishaji na ustawi wa jamii. Pia ningependa kuona maendeleo makubwa katika elimu. Elimu ndiyo msingi wa maendeleo yote. Ningependa kuona watoto wote bila kujali tabaka bila kujali hali ya kifedha ya familia zao wapate elimu bora yenye ubora sawa Hii inausisha kuwa na shule zenye walimu wa kutosha vifaa vya kujifunzia vya kutosha na mazingira salama. Pia ningependa kuona elimu inayolenga si tu kufaulu mtihani, bali elimu inaolenga hata kujenga ujuzi wa maisha kama kufikiri kwa kina, nidhamu na madili mema. Elimu ya ufundi na stadi pia inapaswa kupewa uzito ili vijana waweza kujitegemea kwa maisha ya baadaye. Pia ningependa kuona maendeleo katika maadili na mwenendo wa jamii. Ni jambo ambalo mara nyingi usahaulika. Ningependa kuona jamii inayo thamini uadilifu, heshima, uwajibikaji na uwaminifu. Maendeleo ya miundo mbinu hayana maana kama maadili yanaporomoka jamii yenye maadili mema ujenga viongozi bora, uimarisha amani na uweka msingi mzuri wa maendeleo endelevu. Pia ningependa kuona maendeleo ya kiuchumi yanao jumuisha watu wote. Maendeleo kweli si pale ambapo wachache wanatajirika na wengi wanabaki nyuma. Bali, pale ambapo watu wengi wanapata fursa za kujipatia kipatu. Ningependa kuona vijana, wanawake kwa waume wakipewa fursa za ajira. Mitaji ya biashara ndogo ndogo na mafunzo ya ujasiriamali. Hii itapunguza umaskini, utegemezi na changamoto za kijamii kama ualifu. Pia ningependa kuona usawa na haki. Usawa na haki ni muhimu sana. Ningependa kuona jamii inayo watendea watu wote kwa haki bila ubaguzi wa kijinsia, kabila au kijamii. Wanawake watoto watu wenye ulemavu na makundi yalio atarini wanapaswa kulindwa na kupewa fursa sawa. Haki na usawa ujenga imani katika jamii na kuimarisha amani ya mda mrefu. Pia ningependa kuona mshikamano na ushirikiana wa kijamii kiongezeka katika dunia ya sasa watu wengi wanaishi karibu kimwili lakini mbali kijamii Ningependa kuona watu wakijali majirani zao, wakishirikiana katika shuguli za maendeleo na kusaidiana wakati wa shida. Mshikamano huu uimarisha amani na upunguza migogoro na chuki. Pia ningependa kuona maendeleo ya teknolojia yanao tumiwa kwa manufaa ya jamii. Teknolojia inapaswa kuraisisha maisha ya watu, kuboresha huduma na kuongeza fursa za elimu na ajira. Hata hivyo ningependa kuona matumizi ya teknolojia yanaothibitiwa kwa madili ili yasiaribu mausiano ya kijamii au kuathiri afya ya akili hasa kwa vijana. Pia ningependa kuwana utunzaji wa mazingira. Ningependa kuona jamii inaolinda misitu, vyanzo vya maji na arthi. Elimu kuhusu mazingira, upandaji miti na matumizi bora ya raslimali ni muhimu sana ili kuakikisha vizazi vijavyo vina mazingira salama ya kuishi na maendeleo yasio zingatia mazingira si maendeleo ya kudumu. Kwa hivyo, tuzingatie mazingira katika jamii, mshikamano na haki ili tuwe sawa katika jamii na tusonge mbele.

Uzoefu wa kazi uliyonifundisha zaidi ni kufanya kazi katika mazingira yenye shinikizo kubwa, muda mfupi na kukamilisha majukumu na watu wa tabia na mitazamo tofauti tofauti. Uzoefu huu ulinifundisha thamani ya muda na kupanga vipaumbele. Nimejifunza kwamba si kazi zote zina uzito sawa. Na si kila jambo linapaswa kufanywa mara moja. Katika mazingira yanye shinikizo, nimelazimika kujifunza kutofautisha kilicho cha dharura na kilicho muhimu. Hii imenisaidia kuboresha uwezo wangu na kupanga kazi kwa kugawanya majukumu katika hatua ndogo ndogo. Hii pia imenisaidia kuhakikisha kwamba muda hautumiki ovyo. Hii imekuwea muhimu sana hata nje ya kazi katika maisha yangu ya kila siku. Pia, uzoefu huu umenifundisha mawasiliano ya wazi na yenye heshima. Nimefanya kazi na watu wa asili, umri na mitazamo tofauti. Nimejifunza kwamba jinsi unavyosema jambo ni muhimu sana na kile unachosema. Mawasiliano yasiyo eleweka husababisha makosa, migogoro na kuchelewesha kazi. Kupitia uzoefu, nimejifunza kuuliza maswali mapema, kusikiliza kwa makini na kutoa marejesho kwa njia ya heshima hata pale ambapo kulikuwa na tofauti za maoni. Uzoefu huu pia umenifundisha kufanya kazi kwa timu. Nimeelewa kuwa mafanikio makubwa mara nyingi hayapatikani kwa juhudi za mtu mmoja. Kila mtu katika timu ana mchango wake na hata kazi ndogo ina umuhimu wake. Nimejifunza kuheshimu mawazo ya wengine, kusaidia pale ninapohitajika na pia kuomba msaada bila kuwa na aibu. Ushirikiano huu umeimarisha matokeo ya kazi na pia uhusiano wangu kikazi na wafanyakazi wenzangu. Pia uzoefu wa kazi umenifundisha kuwajibika kibinafsi. Nimejifunza kwamba kufanya kosa si mwisho wa dunia. Bali kukataa kuwajibika kwa kosa ndilo tatizo kubwa katika mazingira ya kazi. Nimelazimika kukubali makosa yangu, kujifunza kutoka kwa hayo makosa na kuchukua hatua za kurekebisha. Hii imenijenga kuwa mtu mwenye ujasiri, wa kukubali mapungufu na mwenye nia ya kujiboresha. Pia katika uzoefu nimejifundisha ustahimilifu na udhibiti wa hisia. Kazi yenye shinikizo huleta nyakati za kuchoka, kukata tamaa au kuhisi kushindwa. Kupitia uzoefu, nimejifunza kutodhibitiwa na hisia hasi, bali kuchukua muda mfupi kutulia, kutafakari na kisha kuendelea mbele. Hii imenisaidia kujenga nguvu ya ndani na uwezo wa kukabiliana na changamoto bila kukata tamaa haraka. Uzoefu wa kazi umenifundisha kubadilika na kujifunza haraka. Mara nyingi mipango hubadilika gafla kutokana na hali zisizo tarajiwa. Nimejifunza kuwa mtu anayeshikilia njia moja tu ya kufanya mambo hupata taabu. Badala yake nimejifunza kuwa tayari kubadilika kila wakati, kujifunza ujuzi mpya kwa haraka, na kutumia rasilimali zilizopo kwa ubunifu, uwezo huu umekua muhimu sana katika dunia ya kazi inayobadilika kwa kasi. Pia uzoefu umenisaidia kujifahamu zaidi. Kupitia changamoto za kazi nimegundua kuwa nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Nimejifunza jinsi ninavyofanya kazi chini ya shinikizo, namna ninavyoshughulikia migogoro na kile kinachonipa motisha. Kujitambua huku kumenisaidia kufanya maamuzi bora kuhusu mwelekeo wa kazi na maisha yangu kwa ujumla. Pia nimejifunza thamani ya maadili kazini. Uaminifu, uadilifu na heshima Vimekuwa vya muhimu sana katika kudumisha imani kati ya wafanyakazi na viongozi Nimeona wazi kwamba mafanikio ya muda mrefu Hayapatikani tu kwa njia za mkato au zisizo za haki maadili mema hujenga sifa nzuri na huleta heshima ya kudumu Uzoefu wa kazi umenifundisha zaidi ya kwamba Uliochanganya changamoto shinikizo na ushirikiano wa watu, masomo niliyoyapata hayaishii hapo bali yananisaidia katika kufanya kazi zangu.